Wakati nilipokuwa nikisoma shuleni, shule sana sana shule ya upili. Nikuwa masoma niliopendelea sana ni masoma ya sayansi. Iyo ni kemia, biologia, na sana sana kemia. Kemia nilipenda zaidi maanake mwalimu aliye tufunza. Alikuwa mwenye makini na uzoefu mwingi. Na kila wakati anapofundisha kuwa alikuwa anahakikisha kila mwanafunzi anaelewa anacho kifundisha ili na kama haelewi hakuwa anajali kurudia hadi anahakikisha ya kwamba kila mtu katika darasani amelielewa lile somo ama lile ambalo alikuwa anafundisha.

Kupanda milima ni mojawapo ya njia ambazo watu wanafanya zoezi. Na hata ingawa mi napenda kufanya zoezi, sijai panda milima. Ingawa ni jambo ambalo ninatamani kufanya siku moja. Siwezi sema napenda sababu sijai jaribu. Lakini wakati nitapojaribu ambayo natarajia ni hivi karibuni. Nitaweza kujua kama ni jambo ambayo nafurahia kuifanya na naeza fanya tena au la.

Sijawahi weza kujifunza kupiga chobo cha mziki, lakini kama nigepata muda na wakati, chobo abacho nigependa kujifunza na huwa natamani sana kujifunza kucheza ni gita. Iwe ni ya kabane ama tano. Na sana sana niwe na chezea. Na chezea jumapili wakati waibada ya kanisa. Kanisa ni mwetu.

Maua ambayo inanukia huwa inapendeza sana na inavutia kwa kila mtu hadi nyuku. Ndiyo napenda maua, sanasana napenda yale maua ya waridi, iwe nyeupe na iwe nyekudu. Ile nyekundu ndiyo ninayopendelea sana na wakati wote mtu anaweza kunizawadi maua huwa nime nimeona amenijali sana na huwe inanijaza furaha moyoni.